Ndiyo mimi natumia mitandao ya kijamii. Hii ni kwa sababu ya kutaka kujua nini kinachoendelea katika jamii. Kuelewa zaidi, kuhusu jamii. Na pia hujifunza mambo mengi kutokana na jamii.

Kinywanji ambacho napenda kunywa asubuhi ni chai ya maziwa kwa sababu chai ya maziwa hunifanya kunihisi vizuri wakati ninapoinywa. Na mimi huipenda tu zaidi.